Naam asante kwa swali lako je unapenda kuenda madukani lini siku ninaopenda kuenda madukani ni siku ya jumapili Utapata kwamba hii siku ndio sana sana huku Afrika ama hapa Kenya watu wengi wanapo wanaitambua kama siku ya soko siku ya soko ni siku ambayo kila maduka yote maduka mengi hufunguliwa hii siku na ndipo sana sana watu wengi huwa wanaenda kufanya ama kununua vitu vyao vya kawaida vya matumizi ya kila siku Utapata kwamba hii siku bithaa nyingi huwa zinashushwa bei na kwa hivyo kuezesha mtu kununua bithaa nyingi kwa pesa kidogo Asante sana kwa hilo swali.

Naam asanti sana kwa hili swali jinsi ninavyotumia simu yangu kwanza la kwanza kabisa simu ni nini? Simu ni kifaa cha elektroniki ama ni kifaa cha elektroniki sana sana hua kinatumiwa katika Naamu hua kinatumiwa na wanawadamu katika mwasiliano yao ya kila siku ama kufanya uchunguzi ama kupanga mikakati yao ya kila siku Kulingala na mimi huwa natumia simu sana sana huwa natumia simu katika kila siku Kwani mimi ni mwanafunzi Huwa natumia simu katika mawasiliano yangu ya kila siku na kuingia mitandaoni ama kufanya uchunguzi niliopewa katika shuleni na walimu wangu sana sana hio ndo sana sana huwa natumia simu nayo Jambo la pili, simu yangu ya kwanza niliotumia ilikuwa simu ndogo ama simu kwa sasa watu wengi washa washanunua simu za smarti ama simu ambazo zinawezesha kuingia katika mitandaoni simu yangu ya kwnze niliokuwa nikiitumia ilikuwa sana ilikuwa ikiitwa katululu ilikuwa simu ndogo simu isioweza kuingia katika mitandaoni Ikilinganisho na sasa hivi ninavyotumia simu ya eltroniki simu yambawe ina uwezo wa kuwasiliana kuingia mitandaoni kufanya uchunguzi Iyo ndio ilikuwa simu yangu ya kwanza simu, sasa hivi simu inanisaidia maishani mwangu katika mawasiliano kufanya uchunguzi na kueka data zangu na kueka projecti zangu katika mitandaoni ama kufanya ku pia simu inaniwezesha ku.

Naam asandi sana kwa hili swali je unajilindaje kutoka vitisho vya mtandaoni la kwanza kabisa ni kujiuliza je mtandao ni nini mtandao ni mfumo wa kompyuta ni mfumo wa kompyuta au watu waliounganishwa pamoja kwa kutumia interneti ili kuwasiliana ama kuongelelea kuhusu jambo fulani Je unaeza jilindaje kutokana na vitisho vya mtandaoni la kwanza kabisa ni kuepuka malafiki wabaya ambao waneza kuelekeza kufanya mambo yasiofa ama kuweka mambo ya siofaa katika mitandaoni. La pili kabisa ni kuepukana na mawasiliano yaliowekwa katika mitandaoni ambayo hayafai haya yanaweza kukusaidia hili kuepukana na vitisho Kwani vitisho hivi huletwa na mambo yasiyofaa ama mambo yanayokejeli watu mingine la pili kabisa ni kufanya unafaa uwe uu.

Na'am asante sana kwa hili swali. Je unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Asante sana la kwanza kabisa ni kujiuliza kuwa wakati wa jua kali ni wakati upi? Na'am wakati wa jua kali ni wakati, sana sana wakati, hua ni wakati wa mchana ambapo jua hua katikati ya dunia Na'am, katika wakati huu wa jua, joto hua jingi kupita kiasi ama kupita vile inavyohitajika kuwa. Na hili huleta mabadiliko katika mwili wa binadamu. Ama wakati wa jua pia unaeza kuwa msimu ambao ni wa kiangazi. Na kuna kuwa na joto jingi kupindukia ama joto jingi kupita kiasi. Swali la leo tukiingililia ni unapenda kufanya nini wakati wa jua kali Wakati wa jua kali mimi kupenda kukaa ndani ya nyumba nikitazama televisheni ama nikitayarisha vyakula ama kusoma vitabu Kitu kingine ninachopenda kufanya katika katika wakati huu wa jua kali ni kuenda kuogelea. Unapata kwa wakati huu wa jua kali joto hua jingi sana na inabidi utafute kitu ambacho unaweza ili kupunguza joto jingi mwilini ama kupunguza joto. Unapata kuwa moja ya vitu vyenye ambavyo unaeza fanya ni kupunguza joto ni kuogelea. Na'am, asante sana. Kitu kingine mtu anaeza fanya ama kitu kingine ninapenda kufanya wakati wa jua kali ni ni kutembea na marafiki zangu. Wakati wa jua kali huwezi fanya kazi katika huku nje ama huwezi fanya kazi zako za kawaida nje kama vile kuenda shambani. Hili linabidi utafute kitu kingine unachopenda kufanya ama kitu unachopenda kufanya wakati ambao huna kazi nyingi. Sana sana hua wakati huu wa kiangazi ni kutembea na marafiki ni mojawapo wa vitu ambavyo hua navifanya. Kitu kingine ninazoweza kufanya sana sana hua napenda kufanya ni kulima. Huwa, sana sana hapa Afrika, wakati huu wa jua kali ama wakati huu wa kiangazi huwa tunatayarisha mashamba yetu, ama huwa tunatayarisha mashamba yetu ili kuweza kupanda mimea ama vyakula katika mashambani yetu. Asante sana kwa hilo swali. Asante.

Naam! Asanti sana kwa swali la leo, ni langi gani unayoipenda zaidi na unaiyona wapi? Langi ninaopenda zaidi ni rangi ya majano. Langi ya majano. Kadri na wanaume wengi wanaopenda langi nyeusi. Mimi napenda langi ya majano. Nini ambacho kinapenda nipende hii rangi ya manjano? Kile ambacho kinatuma nipende hii rangi ya manjano. Huvutia sana kwa macho ya wanadamu. Ni rangi ilio inayovutia na inapendeza sana inanikumbusha rangi ya manjano inanikumbusha marehemu babangu ambaye alikuwa anaipenda sana Alikuwa anapenda sana kupaka kama vile vitu kama nyumba babangu Alikuwa fundi wa kupaka rangi na alikuwa anapenda sana rangi ya manjano rangi hii huwa naiona sana sana katika nyumba yetu nyumba ambayo katika kazi ya babangu ambayo aliyokua akiifanya Kitu ninachomiliki, kilicho na rangi hii ya manjano ni pikipiki na pikipiki ambayo ninayo na pia baiskeli ninayo ni ya rangi ya manjano Pia kwenye nguo zangu nina rangi ya manjano ambayo ni tishati yangu Asante sana kwa swali la leo.

Naam, asanti kwa swali la leo. Je ni programu gani ya simu hutumia kila siku kulingana na mimi programu ya simu ambayo hua natumia kila siku ni mawasiliano Utapata kuwa kwa vitu ambavyo vingi mimi hua nafanya mawasiliano ni kitu cha muhimu sana programu Programu ni kama sheria sheria za simu ambazo mi hua natumia kila siku Programu ambayo mimi hutumia kila siku ni mwasiliano Utapata kuwa katika mambo mingi ambayo ninafanya Utapata kuwa mwasiliano ni ya muhimu kupata sana sana mimi ni mwanafunzi na programu ya mwasiliano Huwa natumia ili kuniezesha kuwasilina na wanafunzi wenzangu Kuwasilina na walimu wenzangu Kuwasilina na wazazi nyumbani Kwani huwa naishi mbali na wawo Asanti sana.

Naam asanti sana kwa swali hili, je unapenda kusoma maoni mtandaoni la kwanza kabisa, maoni ni nini? Maoni ni mawasiliano yaliyo, wasiliwa na watu kwenye mtandao kuhusu kitu fulani watu mtu ameweka katika mtandaoni Labda ni picha, labda ni video, aliyoweka katika mtandaoni watu huwasilisha ujumbe wao kupitia maoni yao ambapo Huwa wanapeana maoni yao kwenye vibonge vya maoni Mbona nipende kusoma maoni ya watu mitandaoni Huwa napenda kusoma maoni ya watu mitandaoni ili kujua jinsi watu wanavyo jinsi watu wanavyoelewa hiyo video ama picha iliwekwa katika mitandaoni ama kujua picha hiyo ni ya aina gani na mbona mwenye aliweka akaiweka hivyo ama kitu kingine kinacho fanya mimi nipende kusoma maoni mitandaoni ni kujua shelia zipi zinazotumika mtu anapoeka video ama picha kwenye mitandaoni ama labda mawasiliano yoyote kwenye mitandaoni Hili linaweza kuchungana na mambo yasiyofaa kwenye mitandaoni Kitu kingine kinacho nifanya niweze kusoma maoni mitandaoni ni kujua jinsi watu wanavyo, kusoma maelekezo yanayofaa Labda ulikua unataka kujua mengi kuhusu mtu fulani ama kuhusu jambo fulani Asanti sana.

Naam asanti sana kwa hili swali je unapenda langi gani kwa ukuta wachumba Naam lakwanza kabisa napenda langi ya nyekundu na langi ya waridi Mbona napenda hizi langi katika ukuta Langi hizi huvutia sana macho kwa umbali na pia zinapendeza sana kwa macho ya mtu Pia hizi langi hukaa sana bila kuhalibiwa Labda tuseme na jua ama maji yana yo.

Naam, asanti sana kwa swali la leo. Je, huna ndege wa kufugwa nyumbani? Naamu, asanti sana. Kitu la kwanza ama kitu cha kujuuliza kikuwe cha kwanza ni. Ndege nini? Ndege ni kiumbe ambaye anamabawa na aliyefunikwa mwili wake na manyoya. Naam, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Ndege ninayefunga nyumbani ama ninaye weka nyumbani. Wa kwanza ni kuku na mwingine ni bata. Kuku ni ndege mzuri ambaye huzaidia kwa mayai na pia unaeza ukamula kama nyama. Pia bata unaeza mfuga nyumbani wakuliwa ama uneza mfuga awe wanyama Pia uneza waweka wakiwa kama ndege wa biashara asanti.

Naamu, asanti sana kwa hili swali je, unaweka picha zako mitandaoni?. Naamu, aa kitu cha kwanza mitandaoni ni nini? Mitandaoni mfumo wa kompyuta, ambao huwezesha watu kuwasiliana, ama sana sana huwezesha watu kuwasiliana kupitia simu, ama kompyuta zao. Naam mimi kwangu hua napenda kueka picha zangu mitandaoni kitu cha kwanza kinacho nifanya nieke picha mitandaoni Utapata kuna mifumo ya mitandao ambayo hulipa watu kwa kueka picha zao ama kueka naam ee kwa kueka picha zao katika mifumo ya kompyuta ama kwenye mitandao kulingana na watu walioiona ama kulingana na watu waliopitia picha zako ama kulingana na jinsi watu walivyo eka maoni yao kwenye picha yako hili ndilo maana ya kwanza inayo nifanya niweke picha zangu mitandaoni asanti sana.

Naam, asanti sana kwa hili swali la niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Maoezi yangu ya kila siku huwa hivi la kownza kabisa kila mala ninapoamka kila asubuhi huwa nakimbia. Huwa nakimbia kilomita mbili kwa muda wa dakika thelahini ama dakika hamsini. Baada ya kukimbia huwa zoezi nyingine huwa nafanya ni kuogelea Huwa naogelea sana sana wakati wa mchana ama wakati wa adhuhuli Santi sana.

Asanti sana kwa hili swali unapo furahia kua nyumbani unafanya nini? Asanti sana ninapo furahia kua nyumbani sana sana wakati ambao sina kazi nyingi ya kufanya ama wakati simo kazini ama shuleni chabkwanza kabisa huwa naenda kupalilia maua ama sana sana pia huwa naenda kuwasidia wazazi wangu katika kazi ya shamba ama huwa natulia nyumbani na wenzangu asanti.

Asanti sana kwa hili swali, je, unapenda sanaa ya aina gani sanaa ninayopenda ni kuimba Unapata kuwa wakati ninapoimba hufurahisha nyimbo, hufurahisha sana sana nyimbo ninazosikiza ni nyimbo za kibongo ama ni nyimbo za kiingereza nyimbo hizi huvutia na husaidia mtu kupunguza kilo na pia hufanya mtu wa.

Asantei sana kwa hili swali je unapenda kufanya nini na familia yako kulingana na mimi kitu ninachopenda kufanya na familia sana sana wakati siyuko kazini ama wakati majila jioni Kitu ninachopenda kufanya ni kutazama filamu pamoja kutazama vipindi vyo mpira pamoja Kitu kingine ni kukushelekea pamoja Kitu kingine ni kusikiza nyimbo pamoja kuenda madukani pamoja kuenda mashambani pamoja Analamwisho ni kuenda kujiburudisha pamoja kama vile kuenda kuogelea kucheza mpila zakandanda.

Asanti sana kwa hili swali je unapenda kuvaa kofia la kwanza kabisa ni kujiuliza kuwa kofia ni nini ninavyo jua kuwa kofia ni aina ya mavazi ya nayo valiwa kichwa ni kama ninapenda kuvaa kofia la kwanza kabisa napenda kuvaa kofia kulingana na msimu wa hali ya angai ilivyo kama vile msimu wa balidi huwa navalia kofia ili kujikimu ama kujikinga na magonjwa kama vile magonjwa yanayoletwa na balidi ama mvua Kitu kingine ni wakati wa joto Pia kofia inamfanya mtu asichomwe na jua sana aSante.

Asante sana kwa hili swali, je unapenda kuandika au kuongea. Kati ya kuandika na kuongea, kuna tofauti yoyote iliyoletwa na haya maneno mawili kuandika na kuongea. Kuandika ni nini na kuongea ni nini. La kwanza kabisa kuandika ni kupitisha ujumbe ama kueka ujumbe kwa njia ya maandishi. Kuongea nayo ni kupitisha ujumbe kwa njia ya mdomo. Asante sana, kulingana na mimi napenda kuandika, kushinda kuongea maanake, kuandika Kile mtu anachohitaji ni kutumia mikono pekee, kuongea ina inalingana mahali unapotaka, kuongea labda, nataka kuwasilisha ujumbe sana sana kuongea inakuwa ngumu kwa mtu ambaye hawezi kuona.

aSanti sana kwa hili swali unapenda kutumia muda wa familia yako vipi la kwanza kabisa familia ni watu wa maana ama ni kitu cha maana sana katika maisha ya binadamu Kitu cha kwanza ninapo ninachopenda kufanya na familia yangu ni kupika gumzo kupika gumzo umsaidia mtu kutoa mambo ama kupunguza matafakali ama kupunguza mawazo la pili ni nacho penda kufanya na familia yangu ni kunjivinjali kuenda katikwenye bahali Kitu kingine ni kufanya kazi pamoja kama vile kazi za nyumbani Kitu kingine ni kufanya kazi kusaidia watoto wangu kufanya kazi za shuleni Kitu kingine nacho penda kufanya na familia yangu ni kuogelea Kitu kingine ninachopenda kufanya na familia yangu ni kuenda mashambani kupalilia ama kulima ninachopenda kufanya na familia yangu ni matembezi napenda sana matembezi kwa hivyo Mala mingi ambayo siyuko kazini Huwa naenda matembezi na familia yangu.

Asanti sana kwa hili swali unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku kulingana na mimi kuchaji ni nini Kuchaji ni kutia kifaa chako ama tuseme labda radio simu ama kompyuta yako kwenye moto ili kuweza kukitumia vizuri kwa sababu ni kifaa cha elektroniki kulingana na mimi mimi huwa nachaji kifaa changu sana sana mara moja kwa siku ambayo ni simu Mi hua natumia kifaa cha elektroniki ambacho ni simu sana sana hua natumia kifaa cha hichii kupasha mawasiliano kuingia mitandaoni na hua sikitumii kwa masaa mingi kwa hivyo na hua nakichaji kwa mala moja tu kwa siku Kitu kingine inalingana na matumizi ya hiyo siku kama sina matumizi mengi kwa kifaa changu cha elektroniki huwa nakichaji mara moja kama ni na matumizi mengi huwa nakichaji mara mbili tu kwa siku moja.

Na'am, asante sana kwa hili swali, sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Na'am, sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya Tohara. Hizi sherehe sana sana hupatikana kwa watu wanaoishi Afrika. Sana sana waafrika ndio huwa nafanya hizi sherehe za tohara. Hapa hizi sherehe huhusu kijana labda tuseme mtu hutahiriwa ama kijana mdogo hupashwa tohara ili kukuwa kijana, ili kuwa mwanaume. Asante.

Naam, asanti sana kwa hili swali la kuhusu mnyama wangu wa kufugwa ama mnyama ni ambaye ningependa kufuga la kwanza kabisa, mnyama wa kufugwa ni mnyama ambaye anaweza kuhishi nyumbani na binadamu Mnyama ambaye naeza kufuga ama mnyama ambaye nimefuga kwa sasa hivi ni mbwa mbwa sana sana utapata ni mnyama mtulivu anaye mnyama mwenye ambaye hufuata shelia za binadamu mwenye akiambiwa kitu ufanya na husikia maneno kutoka kwa binadamu Jambo hili humfanya mbwa sana kufugwa na hufanya ni mfuge nyumbani Jambo jingine kuhusiana na mbwa na kwa nini nilicho mfuga nyumbani huwa mcheshi na anapenda kuchezesha sana.

Naam, asanti sana kwa hili swali nini kinachokupa motisha kazini la kwanza kabisa, kazini ni mahali mtu anapoenda kufanya kufanya kazi apate pesa ili kujikimu kimaisha kinachonipa motisha kazini la kwanza ni pesa Kwanza kabisa, ndiyo upate pesa lazima ufanye kazi kwa hivyo ukipata pesa Utapata hiyo motisha ya kufanya kazi nyingi ama kazi kwa bidii Kitu cha pili kinachonipa motisha katika kazini ni mandhali ya kazi yangu Utapata kuwa kwenye kazi yangu mandhali yake yametulia Kila kitu kimetulia mambo yote yanakwenda kwa jinsi yanavyofa Utapata kuwa akuna hakuna chuki katika kazi Kila mtu anafanya kazi kuhusiana na kulingana na vile alivyopewa ama kila mtu anafanya kazi jinsi inavyostahili haya yote hunipa motisha sana sana kwa kazi yangu na ufanyakazi yangu kufanyika kwa jinsi inavyohitajika.

Naam asanti sana kwa hili swali je unasoma gazeti Naam la kwanza gazeti ni nini gazeti ni kama kitabu ama ni maandishi Last mea lioandiko na kampuni za kuandika vitabu la hasha sikuandika vitabu ila kampuni za kuchapisha magazeti ambayo hupeana taarifa ama hupeana taarifa za nchi inavyoendelea Labda kulingalana jinsi nchi inavyoendelea ama nje nchi jinsi inavyoendelea kuhusiana kama ninapenda kusoma gazeti ninapenda kusoma gazeti lakini inalingana ni wakati upi asanti.

Naam asanti sana kwa hili swali ni lengo gani la muda mrefu una kazini kazini ni wapi, la kwanza kabisa kujuliza ni kuwa kazini ni wapi kazini ni mahali mtu anapoenda, kutafuta pesa ili kujikimu, kimaisha Lengo ninalo kubwa katika kazi yangu ni kufunza Utapata sana sana katika sektea ya ualimu ama sektea kufunza wanafunzi kazi ya kupitisha ujumbe kwa wanafunzi hilo ndilo kuchukua mda mrefu sana sana huo chukua masaa mawili hadi masaa matatu hili kupitisha ujumbe Hilo linenda kwa siku nzima masaa mawili hadi masaa matatu kwa siku nzima Namwezesha mtu kupitisha ujumbe asanti.

Naam asanti sana kwa hili suwali unanyolea nyuele zako malangapi jinsi ninavyoinyoa nywele yangu hua nanyoa nywele yangu mara moja kwa wiki mbili Kwa wiki mbili hua nanyoa mara moja hiyo inamanisha kwa mwezi moja hua nanyoa mara mbili Kwa mwezi moja hua nanyoa mara mbili nywele yangu Hii ni kulingana na sekta ya kazi nayofanya Kwa uwalimu lazimu uvae Ili uwe kielelezo cha wanafunzi unaosomesha Lazimu uvae nadhifu, lazimu unyoe nadhifu Ili uwe kielelezo chema kwa wanafunzi unao wafunza Kwa hivyo mimi huwa na nyoa mara mbili na huo nanyoa nywele inakua fupi kwa mara mbili kwa mwezi asanti.

Naam, asanti sana kwa hili swali, unashughulikia kazi za dharura vipi? La kwanza kabisa, kazi za dharura ni kazi zinazojitokeza ghafla ama kazi zinazojitokeza bila kutarajiwa. Jinsi ninavyoshughulikia kazi za dharura huwa nazishughulikia kwa haraka sana, ili kujiepusha na majanga yanayoletwa na hizi kazi kwani kazi mingi za dharura hujitokeza Mara tu ghafla na mtu huwa anafanya kitu kingine, ama zinahitaji utafute muda uyafanye na haya mambo kwani haya mambo hujitokeza tu ghafla na huwa hayajapangwa na mtu yeyote. Jinsi navyoshughulikia kazi zangu za dharura sana sana huwa namtumia bibi yangu kufanya hizi kazi za dharura ama namtuma rafiki zangu kufanya hizi kazi za dharura. Ama kama sina wakati ama kama sina kazi nyingi nazofanya Pia mimi naeza zifanya hizi kazi za dharura ama Kitu kingine nazoweza kufanya, naweza mlipa mtu pia aweze kunisaidia kufanya hizi kazi za dharura ama kazi zojitokeza kwa ghafla.

Naam, hili ni swali nzuri sana, unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Naam, kwa kazi nyingi zinazofanya, mtu unaeza pata kuwa umepatwa na changamoto kazini, changamoto kama vile kuwa mgonjwa ama kazi imejitokeza ghafla na ama kazi ya dharura imejitokeza na hujui kitu utakachofanya hizi kazi sana sana huhitaji msaada Labda huhitaji mtu aje akusaidia kufanya ama huhitaji kuongezwa masaa vile ninavyofanya Nikihitaji msaada kazi ni la kwanza kabisa huwa napigia bosi wangu Namwweleza jinsi mambo yalivyo kazini Pili kabisa huwa namwomba kama anaeza akanisaidia ama anaeza niongeza wakati ama tunaeza harisha hizo kazi zifanywe siku inayofuata ama tutafute muda mwingine wakufanya hizo kazi za hizo kazi Kitu kingine hizi ninapohitaji msaada kazini naeza nikampigia rafiki yangu aje anisaidie ama asanti.

Naam asanti sana kwa hili swali uloliweza kuhusu utalatibu wangu wa jioni sana sana masaa ya jioni ni masaa ya kutoka adhuhuli Adhuhuli ni masaa ya kutoka saasita mchana ama saa kumi mchana hadi seme saambili usiku Aha masaya jioni sana sana kitu chakwanza huwa natoka kazini saakumi baada ya kutoka kazini saa kumi huwa naenda kwenye huwa na pakia gali na chukua galilangu baada ya kuchukua galilangu naenda moja kwa moja hadi nyumbani baada ya kufika nyumbani na wendea watoto shuleni baada ya kuchukua watoto shuleni kama hili uli chukua dakika 30 hadi lisali limoja Baada ya lisa hiyo huwa kalibu saa kumi na mbili jioni Baada ya kuludi nyumbani huwa nakuja na msaidia mke wangu kudalisha chakulacha jioni Baada ya hayo huwa na msaidi na saidia watoto wangu kufanya kazi zao za nyumbani na kazi waliopewa na walimu wao shuleni Bada ya kumaliza hayo huwa neenda moja kwa moja naenda naoga baada ya kuoga naenda tunapata chakula cha jioni baada ya hayo naenda kulala Sandi.

Naam asanti sana kwa hili swali uliouliza unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari Naam sana sana kusubiri kwenye mistari sana sana huwa katika maybe foleni za kupanga kuenda kupata chakula Labda kwa foleni za labda kuenda kupakia gari ama kwa foleni za kuchukua gari ama kupanda gari ama kuchukua tiketi jinsi inavyohisi kuhusu kusubiria kwenye mstari la kwanza sana huwa nahisi kujidunisha sana Mbona nahisi kujidunisha sana Huwa nahisi kujidunisha sana kwa sababu kama ningekuwa na uwezo labda wa kifedha hivi singepanga laini ningekuwa nimeenda kama nimechukua vitu zenye ningekuwa nahitaji kisha naendele na safari yangu ama naendele na kitu ambacho nilichokuwa naendelea kukifanya sana sana kungoja kwa foleni ama kungoja kwa mstari humfanya mtu ahisi vibaya kama unaupoteza muda wako ama sana sana hupoteza muda mwingi Panapokuwa wenye ambao walikuwa wanastahili kufanya kazi yao Hawafanyi vile wanavyofaa kuifanya hizi hufanya watu watu kama mimi kukasirika kwa haraka ama labda kuenda na kufanya biashara zingine na kuhairisha hiyo shughuli niliyokuwa naendelea kuifanya kama haikuwa ya maana sana kulingana na mimi asanti.

Naam, asanti sana kwa hili swali, msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi? Naam, kuna misimu mingi ya mwaka, msimu wa kwanza ni kama vile msimu wa mvua, msimu wa baridi, kuna msimu wa upepo mkali, kuna msimu wa joto, na kuna msimu wa juakali, na kuna msimu wa kiangazi. Kati ya hizi misimu zote, msimu ninaoupenda sana ni huu msimu wa jua. Utapata kuwa huu msimu, hua na jua jingi, katika kitu cha kwanza kinachofanya niupende huu msimu ni kuwa napenda kuogelea sana. Katika huu msimu, hua naenda baharini na familia yangu naenda kuogelea huko. Kitu kingine kinachofanya nipende huu msimu kwa wakati mwingi huu msimu huwa wakati wa shirehe Utapata kuwa hakuna kazi nyingi zinazokuwa zikiendelea Kwa hivyo mtu hua ametulia kwake nyumbani ama ametulia kwao nyumbani na familia ama na marafiki kwenye huu msimu sana sana huwa nautumie kutembelea marafiki zangu kufanya kazi zangu za nyumbani kukaa na familia yangu sana sana napenda kutunga nyimbo na kuimba nyimbo kutunga shairi, kusoma shairi Pia huwa nafanya katika huo msimu Kwani mara mingi huwa siyuko kazini huo msimu hunisaidia kufanya shughuli zangu zote nazokuwa shuguli za nyumbani shughuli za familia na nyinginezo asanti.

Naam, asanti sana kwa hili swali ni zoezi gani nzuri ulilojenga Zoezi nzuri mimi nililojenga, mimi kivyangu ni zoezi la kukimbia ama zoezi la riadha sana sana huwa napenda riadha kulingana na watu wa nchi yangu ama kwa mahali ninapoishi watu wengi wanapenda sana riadha Kwa hivyo hii hufanya ama hunivutia na kunifanya niipende riadha pia mimi naipenda sana pia nimeijenga, imenisaidia kupunguza mafuta mwilini na pia imenisaidia kueka mwili kwa jinsi inavyo, unavyofaa riadha pia husaidia mtu labda wakati huna kazi mingi husaidia mtu kutuliza akili, husaidia mwili kujikinga na magonjwa ama husaidia mwili kutokana na magonjwa yanayoletwa na mafuta mengi mwilini ama damu kuto, kutoweza kuzulu vizuri kwenye mwili wa binadamu Kwa hivyo, zoezi hili la riadha humsaidia mtu sana Pia unaweza kimbilia nchi yako kwenye riadha na humsaidia mtu kifedha, kipesa, asanti sana.

Naam, asanti sana kwa hili swali, aina gani za filamu ninazo zipenda? Kwanza kabisa kwa aina za filamu ninazozipenda, ya kwanza ni filamu za kisayansi ama filamu za masomo ya kisayansi. Filamu hizi hunisaidia mimi kama mwalimu wa sayansi kuelimisha wanafunzi, kuelimisha wafanyikazi wenzangu katika shughuli wanazofanya za kila siku. Filamu nyingine ninazopenda kuziona ni filamu za mapenzi. Filamu hizi za mapenzi hunisaidia ninapokuwa na familia yangu ama watoto wangu, ama bibi yangu hunisaidia sana Tunapo tazama tukiwa pamoja Filamu nyingine ambayo napenda ni filamu za vichekesho. Filamu za vichekesho husaidia mtu sana kupunguza mawazo, humsaidia mtu kusahau mambo yaliyopita na husaidia pia kuweka familia pamoja. Asante sana kwa hilo swali.

Naam, asante sana kwa hili swali eleza chumba changu cha kulala jinsi kinavyokuwa Chumba changu cha kulala si kikubwa sana na si kidogo sana Chumba changu cha kulala la kwanza kabisa hutoshea kitanda kimoja. Hutoshea kiti, hutoshea televisheni na pia hutoshea mahali pa kueka nguo. Na kitu kingine hutoshea mahali pa kupakia vitu kama vile laptopu mahali pa kuweka vitu zangu za kipekee Kitu kingine chumba changu kina rangi ya rangi nyeupe ndani. Huwa kina rangi nyeupe ndani nikiwa ndani ya chumba changu naweza kuona nje. Naweza kuona lango letu la, lango langu la nyumbani kwangu na pia naweza muona mtu yeyote anayekuwa akiingia kwangu nyumbani nikiwa kwenye chumba changu kulala, Asante.

Naam asanti sana kwa hili suwali unaboleshaji michakato ya kazi la kwanza kabisa michakato ni nini? Michakato ni shelia ama mikakati ama jinsi unavyo panga ama mipango ya kazi jinsi navyo panga michakato yangu ya kazi kitu cha kwanza ni kupanga wakati Wakati ni kitu chamana sana katika maisha ya binadamu kwani Unapopoteza wakati hauwezi ukarudi tena mchakato yangu ya kanzi hua nafanya Kitu cha kwanza hua nafanya ni kuhakikisha kuwa Kitu katika kila kitu kineko kwa mipangilio na kila kitu kinafanywa kwa wakati unawofa ama kwa jinsi inayofa ama kwa wakati unawofa ama kwa wakati malumu Tuseme labda nilikuwa nimesema nitafunza kitu fulani kwa wakati fulani Kitu cha kwanza ni kufuatilia na kuhakikisha kuwa kila kitu kimefanywa kwa wakati uliofa na jinsi kilivyo stahili kufanywa aSante.

Naam asante sana kwa hili swali je unapenda chakula cha haraka Chakula cha haraka ni nini kitu cha kwanza cha kujiuliza ni kuwa chakula cha haraka ni nini Naam chakula cha haraka ni chakula ambacho hakina maandalizi maalumu ama hakichukui wakati mwingi kuandaliwa hiki chakula sana sana huwa kinachuuzwa njiani ama huwa kinachuuzwa na watu njiani mfano wa chakula hizi cha haraka ni mayai, mandazi yanayochuuzwa njiani, wali, kukuchoma Chakula kinachochuuzwa huku njiani ama kinachochuuzwa mitaani ama mijini sana sana huwa chakula cha haraka na nakipenda sana kwani hakinanga njia maalumu ya kukipika ama hakina namna maalumu ya kukipika na mtu akiwa njaa unaeza kipika kwa haraka sana ama unaeza kukianda kwa haraka sana Pia unaeza kipata mitaani kwa bei unayotaka asante.

Naam asandi kwa hili swali je unatumia mitandao ya kijamii Naam asandi sana kwa hili swali mitandao ya kijamii ni kama Facebook, mitandao ya Instagram, mitandao ya Twitter hiyo ndo mifano ya mitandao ya kijamii sana sana huwa natumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na malafiki zangu kujua hali ya uchumi ya nchi kujua jinsi nchi ina vyoendelea jinsi watu wana vyoendelea jinsi nchi livyo, jinsi uchumi ulivyo jinsi malafiki wana vyoendelea kipi kilichotokea nchini, kipi kilichotokea duniani uvumbuzi upi uliotokea duniani Vitagani vina vyoendelea duniani amani ya dunia ilioje ufumbuzi wakiteknolojia unaoendelea duniani na pia nchini Pia huniwezesha kupunguza mambo akilini huniwezesha kupitisha ujumbe huniwezesha pia kupitisha ujumbe wangu jinsi navyo taka nchi yangu navyo endelea sante.

Naam, asanti sana kwa hili swali je, unawakalibisha wafanyi kazi wapi, wapya vipi Naam, la kwanza kabisa, katika kazi mtu anavyo fanya ama katika mahali mtu unapofanya kazi huwezi ukafanya kazi, peke yako, lazima kuna wafanyi kazi, mnaofanya nao kazi, wengine wanaenda, na kuna wengine wapya wano kuja la kwanza kabisa ni jinsi unavyo wakalibisha wafanyikazi jinsi unavyo wakalibisha wafanyekazi wapya Hivyo ndivyo watakavyo kuchukulia ukiwa kama mwenye kampuni ama mwenye kazi Kitu cha kwanza unapopata wafanyikazi wapya Unawakalibisha kwa ucheshi, unakalibisha kwa unye nye kevu ili waweze kufanya kazi kwa wema Sandi.

Naamu asandi sana kwa hili swali je umewahi kufanya yoga? Lakwanza kabisa kujiuliza ni kuwa yoga ni nini Lakwanza kabisa yoga ni aina ya mazoezi yanayo unganisha akili mwili na loho, akili, mwili na loho wa mwanadamu. Haya mazoezi huleta utulivu utulivu wa akili ya mwanadamu Pia humusaidia mwanadamu, husaidia damu ya mwanadamu kutembea vizuri mwilini ama husaidia damu kwenda vizuli mwilini. Pia huzuia magonjwa na huleta utulivu wa kiakili na kimwili, asante.

Asanti sana kwa hili swali je unapenda asali Lakwanza kabisa kujiuliza ni kuwa asali ni nini Lakwanza kabisa asali ni chakula kizito kinyevu-nyevu kinachozalishwa na nyuki Asali huwa kinazalishwa na nyuki na nikitamu sana Kwangu napenda asali kwani usaidia mtu na usaidia mtu kutengeneza mwili na pia asali nitamu sana usaidia mtu humpa mtu nguvu na usaidia kuzuia magonjwa ya mwili na pia huumpa mtu sukari ambayo haina kemikali kutokana na labda haina ambayo haina kemikali a sande.

Naam asanti sana kwa hili suali chakula gani cha kigeni umewahi jalibu Naam asanti sana kwa hili suali chakula cha kigeni ambacho ni mewahi kujalibu ni chakula kinachohitwa pizza Hichi chakula ni cha kigeni na sana sana hakipatikani katika nchi za Kenya Chakula hichi kwanza nilipo kijalibu Nilisikia si chakula kitamu kama vile watu husema mitandaoni Nilipozoea kukikula mdipo nilikuja kama nimezoea na kuhisi utamu we chakula.